Napendanga kujaribu teknolojia mpya hiyo ni ukweli kwa sababu teknolojia huanga inaongezeka ama inakuanga na manufaa zaidi ikiwa ni mpya. Na nanapendanga sana kujaribu teknolojia mpya tofauti tofauti ambazo nazionanga mitandaoni. Muda mwingi sana kila teknolojia ninayoiona mtandaoni huanga naijaribu. Ili nione ina manufaa gani kuliko ile ya kitambo. Na napendanga sana kujaribu teknolojia mpya tofauti tofauti. Kuona jinsi inavyofaidi mtu kuitumia.

Wakati wa furaha huanga najifurahisha muda mwingi naendanga kwa vilabu kukunywa kama ni soda ama naenda kwa hoteli kukula kuku na vyakula vingine vinavyofurahisha mwili. Wakati mwingine napendanga vinywaji haswa soda kwa sababu sikunywangi pombe. So wakati ninakuanga na furaha, muda mwingi naendanga kwa vilabu kukunywa soda, kukunywa kahawa, ama kwenda kwa hoteli kujifurahisha, kukunywa kama ni kukunywa kahawa na kukula kuku ama nyama. Hivyo ndivyo huanga mimi najifurahishanga muda mwingi sana.